Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi, kufikia taarifa za haraka na zinazo ibuka mara moja. Pia mtandaoni naweza kuchagua vyanzo mbalimbali, kuona picha na video na kupata maoni tofauti. Jambo ambalo linanipa mtazamo pana, zaidi kuliko gazeti la kawaida.

Kipindi cha televisheni kinachohusiana na habari na elimu. Kama vile vipindi vya uchambuzi wa jamii, biashara, au sayansi. Pia napenda vipindi vya burudani vya kuchekesha au mashindano ya mchezo. Kwa sababu ufurahisha na hunipa njia ya kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Ninaenda hospitali kwa wastani mara chache kwa mwaka, hasa wakati wadharua, uchungu wa afya au vipimo vya kawaida vya kudumisha afya. Kwa mfano mara nyingine huenda mara moja au mbili kwa ajili ya uchunguzi wa afya au chanjo, na mara nyingine napo hitajika kwa sababu ya homa maumivu au tatizo dogo la kiafya kwa kawaida najaribu kudumisha afya yangu kupitia lishe nzuri, mazoezi na kupumzika ya kutosha ile kupunguza idadi mara za kwenda hospitali lakini naelewa kwamba mara kwa mara hua ni muhimu kuhakikisha kila kitu iko sawa na kuepuka matatizo makubwa ya kiafya.

Napenda kutumia muda wangu wa bure kupumzika na kufanya mambo yanayonipa furaha na kunijenga. Mara nyingi husikiliza muziki, kuangalia filamu au vipindi au kusoma makala na vitabu vinavyoongeza maarifa yangu. Pia napenda kutumia muda na familia na mrafiki, kuzungumza, kucheka au kushiriki shughuli ndogo za kijamii. Wakati mwingine hutumia muda huo kujifunza jambo jipya, kwa kufanya mazoezi mepesi, au kupanga mipango ya baadae. Njia hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kujiburudisha na kurudi kazini nikiwa na nguvu na motisha mpya.

Nafanya mambo kathaa kuhakikisha afya yangu ipo nzuri. Kwanza napenda kula chakula bora ikiwa ni pamoja na matunda, mboga na maji ya kutosha kila siku. Pili napenda kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea, kukimbia au mazoezi nyepesi ya mwili. Ili kuimarisha nguvu na stamina pia napenda kupumuzika vizuri na kulala ya kutosha. Kwa sababu usingizi mzuri ni muhimu kwa afya ya akili na mwili.